Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekuwa ngumu sana, nitakaa nje kwenye baraza, nichukue hewa safi, anga ni zuri leo, hakuna mawingu, nitakunjua mikono na miguu, mwili unauma kidogo, labda nitanywa chai ya moto, upunguza msogo wa mawazo, nitazima simu yangu kwa muda, siwezi skia kelele za baruwa pepe, wakati wa kupumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi. Naomba niwe kimya tu, nisikize sauti za asili. Ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu. Hii ndiyo amani ya kweli.

Je, nichukue basi au pikipiki leo basi ni salama lakini nitachelewa, pikipiki ni haraka lakini hewa ya baridi inanisumbua nadhani leo nitachukua basi, sina haraka sana. Nauli ni nyingi, mia mbili tu, ninafuu. Nitakaa kwenye dirisha, niangalia matatu inapopita. Napenda kuona watu na shughuli zao za asubuhi. Kila mtu anahadithi yake, stasheni ya basi iko mbali kidogo na nyumba. Nitatembea dakika kumi ni mazoezi mazuri kwa mwili. Nikifika kazi mapema nitakujua kwanza kabla ya kuanza kazi.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

Nivae nini leo? Hewa ni ya joto au baridi? Hebu niangalie nje kwanza. Jua linaonekana lakini kuna upepo. Nathani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shati la bulu na suruali nyeusi. Viatu gani? Sandali au viatu vyakufunga? Kwa kazi nathani viatu vyakufunga ni bora, nitachukua jaketi ni muang kwenye mkoba, kama nitakuwa baridi jioni. Mavazi mazuri yananiwezesha kufanya kazi kwa ujasiri, ninataka kuoneka na mtu mzuri na mwenye heshima. Nathani mahali hapa ni sawa.

Nina njaa sana, je, nipike nini leo? Kuna wali na maharage hapo jiko, au nipike pilau? Lakini inachukua muda mrefu, nadhani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuuzi wa mboga. Nina vyuma, viazi na karoti. Nitaongeza pili pili kidogo, sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana, watafurahi. Ninahitaji kuanza, kuanda mapema, kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.